Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara chache. Yoga hunisaidia kutuliza akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha unyumbufu wa mwili. Napenda hasa mazoezi ya kupumua na kunyoosha mwili pole pole. Ingawa sifanyi kila siku, yoga hunipa utulivu na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na makini zaidi.

Ndiyo, napenda mvua. Mvua hunipa hisia ya utulivu na hewa huwasafi zaidi. Napenda sauti ya matone ya mvua hasa nikiwa ndani nikifanya kazi au nikisoma. Ingawa wakati mwingine huleta changamoto, mvua hunikumbusha uzuri wa mazingira na umuhimu wake kwa maisha.

Ndiyo, napenda kutumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu na kompyuta zangu. Huu mfumo ni rahisi na unaongeza usalama wa taarifa zangu binafsi. Usaidia kuwakikisha kuwa hakuna mtu nisiye mruhusu anayeweza kufikia vifaa vyangu na kunipa amani ya akili kuhusu usiri wangu na nyaraka zangu.

Mara nyingi ninaenda mahali paa ibada maramoja kwa wiki hasa jumapili au siku nyingine zinazofaa. Kuenda mahali pa ibada kuna nisaidia kutulia na kuimarisha imani yangu. Pia ninafasi mzuri ya kuungana na jamii, kushirikiana na wengine na kupata nguvu ya kiroho kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa. Hasa asubuhi au jioni. Maziwa unifanya najisikia nimeshiba na hunipa nguvu. Hasa nikiyanywa na chai au uji. Sipendi kuyanywa kwa wingi sana lakini yakipatikana huwe sehemu ya kawida ya mwili wangu.

Apana, sipendi kuvaa vipuli ni kiwa nje, na pendelea kuwa rahisi na kuvaa vitu vinavyo nifanya ni jisikie huru na comfortable. Kwangu, muhimu zaidi ni mwonekano nadhifu na rahisi kuliko mapambo mengi. Mapambo ya aina hiyo hayakubaliki kwa dini yangu.

Kwa sasa napendelea mfumo wa simu wa androind. Napenda kwa sababu ni rahisi kutumia na unabadilisha mambo mengi kulingana na unavyotaka na kunachagua nyingi za simu kwa bei tofauti. Pia napenda kuwa na uhuru wa kusakanisha.

Napendelea kuvaa t-shirt kwa sababu ni rahisi, haina shati sana na hunifanya nijisikie uhuru zaidi kila siku. Shati ni nzuri pale napenda kuonekana rasmi au nikiwa kazini. Lakini kwa kawaida, t-shirt ndiyo napenda zaidi kwa sherehe na urahisi.

Ndiyo, napenda kutumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi, huwa naitumia kuwasiliana na marafiki na familia na pia kujifunza mambo mapya au kuona burudani. Sijumlishi muda mwingi na mara nyingi huwa makini na kile ninachoshiriki ili kulinda faraga yangu.

Ndiyo, napenda kulima bustani hata kama si kwa kiwango kikubwa. Hunifurahisha kupanda mimea na kuiona ikikua hatua kwa hatua. Pia hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira. Bustani hunifundisha subira na hunikumbusha kuwa mambo mazuri huchukua muda kukua.